Ndiyo, napenda kujifunza historia. Napenda kujua baadhi ya matokeo yaliyotokea kipindi cha nyuma. Ili niweze kujua ni namna gani watu waliopita katika historia waliweza kuishi na ni namna vili waliweza kupambana na changamoto tofauti tofauti katika maisha.